Dido, ninapenda hadithi za ajabu. Ninapenda hizi hadithi kwa kuwa. Nyingi yazo vile zimendikwa ni vitu ambazo huwezi fikiria na ni kitu ambacho huwezi jua ama huwezi tarajia vile kitaisha. Unapata hizi hadithi uki vile unatarajia itaenda, inabadilika lakini bado inakupendeza. Ninapenda hadithi za ajabu na hadithi ambazo. Ata liwe ama lisiwe, huwezi tarajia vile ilitaisha. Wadishi wa hizi hadithi ni watu ambao wana ua wanajaribu sana Kutueka kama tumeburudika na inependelea sana sana sana Vili abavyo wanachukuanga ulimwengu na vili abavyo kwa hizo hadidi zao kuna mambo mingi sana Abayo mtu anaweza jihusisha nayo ama mtu anaweza ona kwa jamii Kwa hivyo dio, inapenda hadithi za ajabu.

Ile programu ama ile app ya simu ambayo ninatumia sana kwa kila siku ni programu kama vile telegramu. Telegramu ni mfumo wa mawasiliano ambao ulitengenezwa na kijana ambaye anaitwa Pavel Duval. Telegramu ni mfumo ambao ninaupendelea kwa hii mfumo ingine yote kwa kuwa unakuangwa umekingwa ama umezuiwa kutokana na watu ambao wanaezataka kukuibia vitu ama watu ambao huwa wanakuingia kwa mitandao Telegram pia inakuanga na aina mingi sana za michezo ambazo bado hazijafika kwa hizi programu zingine kama vile Twitter na Facebook miaka iliopita nimepata pesa mingi sana kupitia hii michezo Kwani ni michezo ambayo inalipa na ni michezo ambayo inalipa kulingana na bidii Lakini kile kinapenda nipende telegram sana ni huo ulinzi ama ni kuwa mtu ambaye angetaka kusoma mawasiliano kati ya mtu huyu ama mtu huyu mwingine ni labda apate simu ya mtu mmoja lakini hakuna njia ambayo angeweza ama njia ambayo naeza jihusisha na hayo mawasiliano ama kuyaona ama kuyafikia bila kupata simu ya mmoja wawale ambao anataka ile program huwa natumia kila siku kwa simu ni telegram.

Habari zangu mingi, ninazipata mtandaoni. Hizi ni habari ambazo ninapata kwa mitandao ya kijami. Kama vile Facebook, X, na Telegram, na WhatsApp. Ninapendelea kupata habari zangu kutumia hii njia. Kwa kuwa hii ni njia ambayo ni rahisi kuwasiliana. Na ni njia ambayo kama uko na swali kuhusu kile kimeandikwa, unaezaandika hapo na pengine ukajibiwa. Hii ni njia ambayo kwa miaka iliyopita. Imejitokeza kukuwa bora kushinda hizi zingine zote kwa kuwa inahusisha pande zote mbili za wale wanapena habari na wale wanaozipokea Ukilinganisha na njia zingine za kitambo kama vile runinga, ambayo ni mwandishi wa habari pekee anaongea Hii ni njia ambayo pia ni rahisi ama ni haraka sana Kwani jambo likitokea mnajulishwa tu wakati huo huo na pengine unapata kuna hadi kada ambayo imechukuliwa tu saa hizo hizo na inakuweza kukufikia kwa haraka Jia hii, pia iko na adhari zake kwa kuwa kuna watu wengi sana ambao wanatoa habari ambazo sio za ukweli ama potovu Kwa nia ya kuleta vurugu ama pengine kutengeneza pesa kwa mtandao njia hii, ukiweza kujikinga kutokana na watu kama hao Imejiimarisha ama imetokea kukua bora kushinda hizi zingine zote Kwa kuwa haraka, nyepesi, kuwahusisha watu upade zote mbili ni njia ambayo inapendelewa sana na wale watu wachanga Kwa kuwa watu wengi wanatumia masaa mingi sana mitandaoni na ni njia ambayo ninaona ndiyo itakua tukiendelea ndio itakuwa ile jia itakuwa mufti ama itakuwa Inapendelewa na watu wengi ya kupeana habari.

Ndio, ndio, ninapenda kuendesha baisikeli Hili ni jambo ambalo nimekuwa nimependelea kutoka nikiwa mtoto na nijambo ambalo nikifanya linanipea mawazo ama ni linafanya nipate kumbukumbu ya mambo ambayo ya zile mahali ambapo nilienda na baisikeli nikiwa mtoto Kwendesha baisikeli, pia ni moja ya zile zoezi ambazo ni bora sana na ni zoezi ambalo huwa halichokeshi, pamoja na kufanyisha miguu kazi vizuri sana Ninapenda kuendesha baisikeli asubuhi. Kabla ya jua kuwaka, kwa kuwa wakati huu unawezaendesha mbali bila kuchoka ama bila kuwanza kutoa jasho. Ukiendesha baisikeli asubuhi pia barabara hazinanga watu wengi. Kwa hivyo ni wakati ambao ninapendelea, kwa kuwa ninaonanga ukiwa bora. Kushinda wakati ambao kwa barabara kuna gari mingi sana na pengine unaweza patana na ajali.

Ndiyo nimewahi kuhudhuria tamasha la muziki Tamasha ambalo lilikuwa limeandaliwa karibu na uwanja uliko ulio karibu na nyumbani na ni tamasha ambalo na likumbukanga hadi wa leo Nilihudhuria nikiwa mdogo na lilikuwa na mwimbaji ambaye alikuwa anaimba nyimbo za kumsifu mungu Nitamasha ambalo lilianzia asubuhi na likaendelea mpaka jioni na likaingia mpaka usiku tukatoka saa tatu ya usiku Hili tamasha lilikuwa na waimbaji mbalimbali, lakini kunaye alikuwa mwimbaji mkuu, ambaye ndiye alikuwa amealika hao wengine wote, na wote walikuwa waimbaji wa nyimbo za kusifu mungu. Kupitia hili tamasha lote kulikuwa na wakati ambao watu walikuwa wanapewa wakupumzika, ama kuenda kukunywa maji. Kila masaa mawili walikuwa wanapewa masaa ya kuenda kupumzika, huku tukijitayarisha kumwalika ule mwimbaji mwingine ambaye ataendelea before kabla ule mwimbaji mkuu achukue uwanja jioni. Hao walikuwa watu wakututayarisha ama kutayarisha umati ili mwimbaji mkuu akifika jioni apate watu wako tayari kusifu.

Ninafanya mazoezi asubuhi huu ndio ule wakati ambao ninapenda kufanya mazoezi sana Kwa kuwa sikuwangi nimechoka kwa kuwa nakuanga tu nimeamuka na pia ninakuanga na masaa kadhaa kufanya kazi kabla nianzie siku yangu Niliona nikiamuka mapema niamuke saa kumi nianze kufanya mazoezi yangu mwili yangu hua haipati uchovu mwingi kama vile nikifanya mazoezi jioni Kwani nitaamuka bado kama nimechoka lakini nikiamuka saa kumi nianze kufanya kazi nitaweza kuendelea na siku yangu kama mtu ambaya hajachoka na pia ninapata nguvu mingi sana ya kuendelea siku ama ya kufanya kazi hiyo siku Kwa hivo ninapenda kufanya mazoezi yangu asubuhi.

Changamoto ni nazo pata na nazo kazini, moja ya changamoto ni nazo pata na nazo kazini ni kupotea kwa stima ama umeme stima ni kitu ya maana sana kwa kazi yangu Kwa kuwa huwezi washa tarakirishi bila stima saa zile stima zinapotea kazi yangu huwa inasimama Kwa hivo iyo ni moja ya zile changamoto ninazo patana nazo changamoto la pili ni mvua saa zile kunanyesha k kwa kuwa kwa kuwa tauni yetu iko mahali juu ambapo watu hua hawapendi kukuja kukinyesha unapata hatuna wateja (inaudible) na kwa kuwa tunaishi mahali ambako huwa kuna nyesha sana sana ama mahali ya ambapo watu wengi sana ni wakulima kukinyesha wanakaa nyumbani Hawa kuji kwa town changamoto ya tatu unayopatana nayo kazini ni wateja ambao si wapole ama wateja ambao ni rude.Hao ni wateja ambao wanakuja kwa kazi yako na bada ya kupata huduma na ikifika wakati wakulipa ile bei mlikuwa mmeagana wanaanza kubadirisha hiyo bei changamoto ya tatu ambayo tunapata nayo ni kuharibika kwa machine ya nne, ni kuharibika kwa machine Unapata kutoka muda kwa muda, machine inaharibika. Na kwa kuwa taoni yetu iko mbali sana na mji mkuu Unapata kupata vifaa vya kubadilisha ama vifaa vya kurekebisha ile machine vinachukua wakati mwingi sana changamoto ya tano ambayo tunapata nayo na moja ya zile kubwa sana Serikali Serikali inakuja kwa njia mingi sana kuzuia biashara. Moja ni sheria wanazo pitisha ambazo unapata pengine hii sheria. Unapata ya kuwa hii sheria inakuzuia wewe kufanya kazi lakini hakuna bila kufaidi yeyote lakini wewe imewekwa hapo kukufunga wewe mikono. Pia kuna vitu zingine kama vile takataka Unapata ya kuwa wale watu wameajira na sirikali wakuje waokote takataka hawakuji wakati unaofaa Unapata takataka zimeanza kunuka kwa hivo wateja hawakuji kwako hiyo ni baadhi ya zile changamoto ni nazo patana nazo kazini.

Singoji baruapepe mara ata moja kwa siku. Isipokuwa ule wakati ninahitaji uthibitisho unaotumuwa kwa baruapepe nikiingia mitandaoni. Baruapepe ni kitu kinaenda kikiisha na inaenda ikitolewa na mazugumza ombayo watu wako nayo kwa mitandao ya kijamii ama barua za simu.

Ule mnyama ninaye mfuga na ule mnyama ningetaka kuendelea kumfuga ni mnyama aina ya ngurue ngurue ni mnyama unayefuga kwa boma ama unayefuga ili akupatia either watoto ama akikomaa unachinja unauza unapata nyama Ufugaji wa ngurue ni moja ya zile ufugaji ya raisi sana kwa kuwa ngurue hana mahitaji mingi Kwa kuwa kama ni choo anaenda choo mahali pamoja Kwa hivyo ikifika ni kufagia, ni viraisi kufagia, unaezafagia hata marambili kwa wiki. Pia chakula kukula hua hakuli sana na kwa kuwa hua anakula tu marambili kwa siku. Ukimwekea tu maji na umweke mahali kuna jua, anashinda amelala, ikifika jioni anaamuka anakula, anarudi tena kulala. Ninapenda kufuga ngurue kwa kuwa ni rahisi na kwa kuwa hawana maugonjwa mingi kama vile kuku ama ngombe. Ufugaji wa ngurue ni rahisi kwa kuwa ukifunga ngurue, ukifika wakati wa kuchinja, hutakosa watu wa kuuzia nyama Kwa kuwa ni moja ya zile nyama zinazopendwa sana ngurue ni mnyama ambaye hata ukikaa na yeye hapo ukimtizama tu, unapata mwili yako imetulia na kama ulikuwa na wasiwasi unaisha, kwa kuwa anakuanga na mambo mingi ya kufanya Ukirusha tu mpira huko ndani, utapata hakuwa anajaribu kuicheza ama anajaribu kuisukuma Pia ni zina wanapenda sana kukula chuma Kwa hivyo ukimwakea chuma huko, unaezaka hapo umtazame hakikula chuma. Akijaribu kukula chuma ili kunoa meno. Ninapenda kufunga ngurue kwa kuwa moja ni njia ya kujikimu kimaisha. Pili ni wanyama ambao hawana njia mingi za kufunga ama si vingumu kuwafuga. Pia mara ya tatu wananipea mbolea. Ambayo ninatumia kulima kwa shamba na ninalima vitu ambazo ninawapatia. Ninapenda kulisha ngurue kwa kuwa sio lazima ninunue chakula cha ngurue kwa duka Lakini ninaweza ingia kwa shamba niwachunie majani.